Wakati napuhisi natoka kufanya starehe zangu, mimi natafuta pahali pinye pametulia ama mara nyingine napanda kwa nyumba yangu pale kilelea nyumba the rooftop, the side of the upper, na chukua kiti ama na chukua mkeka, naenda na utandaza mahali pale, natafuta kinyu wa jibaridi. Tena nachukua simu yangu, nachukua laptop yangu, napanda mahali pale na kachini. Neza tafuta drinks kama neza tengeneza juisi ya kubrand. Hinyi inajua itakuatamu. Tena nichukue ice cubes. Nitabeba snacks pia kama nitabeba ringos. Kune zingine kama nitabeba vya zika lai. Hinyi nitatumia kukula nipo nimetu wakati nimetulia pale. Tina nitachukua, nitachukua Brutooth bt yangu, nipande neopale, nyeke nyimbo zinye zimetulia, zinye zetasaidia, akilizangu kutulia.

Napenda asali. Sana sana napenda asali yenye imetolewa kwa nyuki. Kwa nyumba ya nyuki kama haija siagwa siagwa. Iyo the natural ili ya kiasiri yenye haija pelekwa kwa viwanda. Ikaanza kufinyafinywa, kuongezwa maskari, kuongezwa kuna asari zingine, zinaongezwa skari, zinaongezwa maji zingine, hata huzielewi, mi napenda asari yenye. Imetolewa kwa nyumba ya asari nanunua ikiwa hivo nakuja nafinya kutoka zile nyumba za zake za nyuki. Kwa sababu hii asali inanisaidianga kupakia mkate Inanisaidianga nikitengeneza concussion Sasa kama tuseme niko na homa Nataka kushikuwa na homa Natengeneza kitunguu saumu, nitengeneza jinjal tena niongeze kaa asali na kandimu inanisaidia kama dawa tena inanisaidianga mtoto wangu kupea mtuto kwa sababu ina msaidia kupunguza hari yake ya kuwa na kifuwa kiku. So, ninaonanga pia tunaipaka mkate pia, inasaidia kupakia mkate, ina saidia pia nikipika keki, nikitengeneza vitu zenye nataka kutengeneza kwa nyumba, ata nikipika nyama ya kuchoma. Mi ntatumia asari kama babaki yangu, so mi napenda asari.

Napenda hesabu kwa sababu maanake usipojua kufanya hesabu hata hesabu ile kidogo hautaweza kufanya hata kama uko na biashara na hautaweza kufanya hesabu utakuja kunyang'anywa katika biashara yako. So, kwa hivyo mimi, hesabu yote inahusu kama ni mpangilio wa pesa, mpangilio wa vitu zenye nahitaji kama sana naenda shambani, nahitaji kufanya kulima, nahitaji ferta raiser, nahitaji mbegu, nahitaji wafanya kazi. Lazima nitapangilia hesabu yangu yenye nitahitaji, pesa yenye nitahitaji, nitahitaji watu wangapi wa kazi. Ndiyo niweze kuwa na mpangilio mzuri wa kazi yangu na niweze kupangia pesa ambayo niko nayo. Wakati mwingine unapoenda sokoni, lazima uwe umepanga hesabu yako vizuri. Usije ukanunua vitu vingi, vikapita pesa yako. Ukakuwa unadaiwa deni. Sasa mara mingi mimi hupenda kila wakati, ninaposema kama sasa niko na jambo fulani nataka kulifanya, lazima mimi nipige hesabu zangu vizuri, lazima kwanza nifanye hesabu ya pesa yangu, ama nifanye, mara mingi ni hesabu ya pesa wacha niseme, kwa sababu inanishughulisha kazi, zenye nitatumia hii pesa kufanya nayo nini. So nitapangilia hesabu zangu vizuri, nipangilia pesa yangu, ikuja, itoshe, ikuwa ya kutosha katika kazi zenye na hitaji. So mimi lazima nifanye hesabu naipenda sana kwa sababu inanipunguzia madeni, ina nisaidia kupanga kazi yangu vizuri, itanisaidia wakati mwingine ninapoenda mahali nisije nika sahau kwa sababu nikiandika nitaandika hesabu yangu ya kila kitu sita kuja kusahau nikiwasokoni nikuje niache kitu fulani hivo mimi ni mtu mwenye kupenda hesabu.

Mimi napenda kufanya kazi nyumbani. Manake, kama sasa nitaamka asubuhi mapema, nitafanya mpangilio na nitaweza kufanya kazi mingi, nitaweza kufanya kazi yangu ya ofisi, nitaweza kufanya kazi zangu za nyumba, kazi za kusaidia watoto wangu kufanya kama homework, Kuwatengeneza chakula, kuchunga bwanangu, kufanya usafi, na pia nitaweza kuendeleza kazi zangu. Zenye mimi nafanyanga kama sasa mimi hufanya kazi ya kutrain AI Sasa nikiwa nyumbani, nikuwa pale nyumbani Nitapangilia kazi zangu Ndiyo, sasa nitapangilia kazi zangu nianze na kazi za nyumba baadae, nitaanza kazi zangu zenye ninafanyanga za online hizi kazi zenye nafanya na teknolojia kisasa nakuja natumia laptop yangu nitatengeneza mahali pazuri ndani ya nyumba nyumbani mwangu, nyumba ni mwangu kama sasa kwa chumba changu chakulala hapo nikona nikona kiti, nikona meza nikona laptop yangu, nikona simu yangu nitatengeneza kikombe ya kahawa, nieke mahali pali. So, nitakuwa na nitaweza kukuwa na mtoto mwenye ako kwa nyumba nitaweza kumuangalia pia mtoto mwenye ako mahali nitaweza kumuangalia nitaeza kuangalia shuguli zote ziko ndani ya nyumba yangu. Hivyo, ninaona, jambo lenye ninaona linaweza nisaidia sana ni kufanya kazi kwa nyumba. Nitapunguza pesa za kama transport, nitatumi, nitapunguza expenses zangu, maanake nitakula chakula cha mchana kwa nyumba, nitapunguza pesa za kustafiri, Nitapunguza pia wakati wangu wa kufanya kazi utakuwa mwingi kuliko wakati kwa sababu nikienda kama pale ofisini Ikishafika ni nitafika ofisini kama saa mbili Ikisha pita saa mbili itabidi nifunge kazi yangu Ndio niweze kurudi nyumbani But ile wakati nitakapofanyia kazi nyumbani Hakuna wakati nitakuja kuanza kuwa nimechelewa Nitafunga kazi wakati wowote wenye nitataka Sitakuwa nina kipingamizi chochoote.

Hapana, sipendi kucheza mchezo ambao manake, hata siujui, sijui sheria zake, hivo unachangamoto kubwa kwangu, ninapoenda kujiingiza katika kucheza ule mchezo wa ubao kwa manake mimi siujui. Hivyo, kama tutasema, kama sasa mara nyingi, watu wenye hucheza ule mchezo, wa ubao, wanaujua. Unapoenda kujihusisha na huo mchezo. Kama sasa tuseme, kwa mfano tuseme, wanatumia, wanagharamika kusema, nitatumia pesa furani kiwango cha pesa furani, nitakuja kukipokea after nimecheza huo mchezo, wa ubao. Haya ni kama ni mashidano, na mimi hapa sijui huu mchezo. Nitakuja kupoteza pesa yangu katika ule mchezo wa ubao. Unakuwa ni mgumu. Manake lazima uchuwe wakati wako. Uusome. Ndio uweze kuuendeleza. Kwa sasa hivi, mimi siupendi hata kidogo. Manake sijui sheria zake. Sijui unachezwa vipi. Sijui nitafanya jambo lipi. Ni gani litafanya nianguke. Ni gani litanipotosha sina Sina uwelevu kurihusu hivo sipendi huo mchezo.

Nimi hujaribu kwenda maktambani mara kama mbili kwa wiki. Ndakuja ni kwe, nimekuwa nikisoma, tuseme ni kona kitabu, kama kidagaa ki imemuozea. Ama nikona sana sana, kuna jambo nataka kulijua, nimekuwa nikifanya utafiti wa jambu furani. Kama sasa neza kuwa nataka utafiti kuhusu mti furani wa kitambo. Nitaenda maktabani, nitafute lile kile kitabu chenye kina mambo kina maarifa mengi zaidi chenye kita nisaidia kujua mambo zenye zinaendelea katika kile kitabu Nitakuja kusoma na kuerimika zaidi na kujua umuhimu Rabda nilikuwa natafuta umuhimu wa mtifurani na tena ni kwa natafuta kutaka kujua manufaa ya huu mti ni ya ni yepi na nitataka kujua tena, nitataka kujua kama shida zenye nitakumbana, nikiamua kupalilia huu mti tena nitataka kujua, nitatoa begu zake wapi, nitauangalia vipi, nitautuza vipi Hivo nitajipata nikitembea maktabani, ndio niweze kujua mambo mingi na niweze kujua kusoma mambo kwa kikefafanuliwa, nikajua mambo mengi kukihusu So hivo utanipata maktanambani kama marambili hivi kwa wiki.

Mimi kama msichana, mimi napenda t-shirt, t-shati, t-shati, naskianga likiwa nguo nyepesi, ni nguo nyepesi, ni nguo yenye nitaenda nao kila mahali, na tena itaingiana itakuwa na muingiliano mzuri, na nguo yote yenye nitakao vaa. Nikiva sketi, nitakuwa na muingiliano mzuri Nikiva mfuto, inamuingiliano mzuri Nikiva dresi, lenye halina mikono mirefu, litangiliana vizuri Hivyo mimi napenda shati sana napenda ti-shati sana Wakati sasa tuseme kuna jua kali ukiwa na tishati, inakusaidia huji ukapeperushwa na ukazidiwa na joto kutokana na jua kali. Hivyo mimi ti-shati ndizo nguo zangu zenye mimi hutumia sana, sana sana. Ndiyo ninaonanga likiwa nguo rahisi ni nguo nyepesi, tena utapata ti-shati za aina mingi mingi. T-shati lenye likona ni nyepesi, wakati wa mvua utapata t-shati mzito, wakati unatafuta kuvaa na, kama dresi utapata t-shati yenye inafaana, inafaana na nguo. Mimi sipendi shati kwa manake, shati huwezi ukavaa, ukavaa juu ya nguo nyingine, lakini t-shati uneza vaa juu ya nguo nyingine. Ndani yake halita k wa likikusumbua ukitaka kutivua halina kazi mingi kukauka kwake pia mimi naonanga ikiwa kuzifua njia yake pia ni njia jepesi so mimi napenda t-shirt.

Ningependa kujaribu mchezo wa kadi. Huo mchezo ni nonongo kichezo na marafiki zangu. Kama tuseme tutatembea mahali, tutaenda out, tupatane vijana wali kamoja. Ama tupatane mabuanazetu wapatanina. Tuseme kama nikikundinchetu cha wasichana wenye tumeolewa. Tuamue tutaenda kutembea mahali. Tuseme kama usiku na wikafika. Awa wana umewetu ama bwana zetu, wataungana pamoja na waanze kucheza mchezo wa kadi. Ninaunango kwa mchezo mzuri sana, wanafurahia, wanashindana, unakuza akili. Pia mchezo kama wa chess, unasaidianga kama watoto wadogo wenye wako shule. Unaezanga kufanya akili zinaeza kukua. Unafungua akili zako kama mtoto anakuja kuelimika akili zake zinakuwa shupavu Maanake unawajibisha akili za mtoto zinaeza kufunguka na kueza kufikiria zaidi Ndiyo akaeza kukuja kushinda mchezo wa chess na mchezo wa kadi ni kataka kujua mbona huwa nasema queen amekuliwa Chujimu nanasema hili nimefanyika hivi. Na unangu kwa mchozo mzuri sana. Unaeza kukupeleka intiadi za kigeni. Kamu unezeeza kuingiana na wenyewe. Ukausoma, ukaufuatilia. Na ukaeza kuwajibika mahali pale. Tena utakusaidia kutuliza akili. Uta kusaidia kupunguza mawazo mengi. Na unangu kuwa na manufaa mingi sana. Hivo mimi ningependa kujaribu mchezo wa chess ama mchozo wa kadi. Manake akili zako zinavutiwa mahali pale. Hazidai zinakwazime wakilishwa mahali. Hazikujizika kwa zikona mawazo ya kujibizana. Mawazo nyi inakuja kukuletea shida za akili, inakuja kukuletea kumona kichwa. Kivyo naone yomichezo ikiyomizuri sana na inafanya watuto wakaerimika na pia unapata erimu ya hali ya juu.

Kumbukumbu yangu yenye ninaikumbukanga sanu utotoni. Nikuwa miaka mitatu. Mamangu alipanga kasherehe kidogo. Akasema, nita, akanipangia birthday party. Nikuje nisherehekee siku yangu ya kuzaliwa. Ninakumbuka hiyo siku marafiki zangu. Nilikuwa mdogo miaka mitatu, lakini nakumbuka. Hiyo siku alitengeneza keki tatu. Tuligawana na macousins wangu. Tena akaita shangazi wangu, akaita uncles zangu, shosho yangu alifika mahali pale. Kitu nilifurahia sana ni venye marafiki wangu walikuja. Watoto wenye walikuwa katika huyo kijiji. Walikuja tukashirikiana pamoja. Nilikuwa nimefurahia sana sana sana. Na hata huo wakati ninafurahianga sana maanake mamangu alichukuanga huo muda wa kunitengenezea birthday na akaeza kuniitia marafiki zangu. Jambo ambalo sijawai sahau tena akanipa zawadi huo wakati kulikuwa na furaha na zilikuwa zinafumwa na mikono. Zilikuwa kila mtu alikuwa anazitaka. Hivyo huo wakati mamangu lainifumia furani ilikuwa mzuri sana. Niliifurahia sana, nikafurahia hyo sherehe na kwa kijijini mwetu ni mimi nilikuwa wa kwanza kutengenezewa birthday party. Nikiwa mtoto mchanga huwa miaka mitatu, ni mimi nilianza kutengenezewa birthday party na watu wakaanza hivyo. Na ikakua ni siku ya furaha na watu wakaifurahia hivyo, wakaanzanga kupanga birthday parties za watoto wao. Tunaungana pamoja, tunasheherekea, tunafurahia, anaita shangazi wa mtoto Wanamletea mazawadi, mnakulanisha vitu mipochopocho hiyo ni kumbukumbu la maisha lenye mimi na naskianga nimefurahia sana hadi wakati huu nikiwa mkubwa naonanga ni jambo mzuri sana kufanyia mtoto wako birthday party anakuja kufurahia pamoja na marafiki zake, ni jambo atakuja kulifurahia pia nyinyi kama familia mnafurahia ule wakati.

Mimi hupenda mahali pa kimya. Sipendi mahali pana kelele. Manake mahali pana kelele nitakuja kuumia kichwa kazi zenye nafanya nahitajika niwe pahali pa metulia kama hii kazi yenye nafanya sahizi ni kazi yaku train ai. Inafaa nikue, inaitwa Silencio inahitajika nikuwe mahali patulivu, pahali hakuna kelele Hivyo wakati nitapo jiunga na kelele, sitaeza kuendeleza kazi yangu tena, mahali kimya, nitafanya kazi zangu, vizuri Nitatuliza akili zangu nitapata environment yenye imetulia, mazingira yenyewe yatakua ya metulia Yata ni ruhusu kupata wakatiwa meditation, ama wakati wa kufikilia na kuwaza mambo yenye nimekua nayo, siku mzima. Ama yatanisaidia pia kufikilia na kuwaza vizuri, manake sita kuwa na mambo nita kuwa na sikiza pande huu, pande huu. Kelele zina kuwa kama distraction, zina kuzuia, ama zina kuwa vipinga mizi, zina leta mambo yenye inafanya, usije ukaeza ku concentrate na chenye unafanya. Hivyo mimi naona mara nyingi, mimi hupenda mahali pametulia, mahali kimya, mahali hakuna watu wengi, ili nikaeza kufanya kazi zangu, na pia akilizangu sisije zika eza kukimbia na nisije nika kukujua kupata kama maumizi ya kichwa pia mahali kimya hauta kujua kupatana na watu wenye sasa kama maranyingi kelele inaharibu akilizako inakuaribu masikio hivyo mimi sipendi hata kidogo.

Mimi hutumia wi-fi na mara nyingine bado nitatumia data kwa simu inalingana na kazi gani nafanya kama sasa nikitaka kufanya kazi zangu za online zinanikitaji niwe online kila wakati nisijini kazi ima hivyo mimi utanipata nikitumia wi-fi kwa nyumba Wakati mwenye utanipata nikitumia data ya simu ni wakati niko mahali kuna kama niko nje ya nyumba yangu kama uko kwa town haya kama ni kazini, sipendi kutumia public wifi, manake inafanyanga simu yako, ikakuja kuhakiwa. Unapata information zako zimekuwa, disclosed kwa mtu mwingine, akaweza kuzi delete na anaeza kuzi access bila ata simu yako. Kama sasa tuseme unatumia kama Mpesa, Mpesa ni kii, ni tuseme kama ni app yenye unatumia kutumia pesa zako. Ama apps any za benki unakuja utumie public wifi watu hupata nafasi mzuri sana ya kukuja kuingilia vitu zenye ziko kwa simu yako watatumia ile wifi kutumia kuweza kuaccess simu yako hivyo mara mingi mimi hutumia wifi ndani ya nyumba na nje ya nyumba mimi nitatumia data ya simu.